Mimi ninapendelea kutumia wi-fi maranyingi, hasa pale ninapokuwa nyumbani au kazini. Wi-fi hunipa muunganisho, thabiti na haraka. Hivyo ni rahisi kufanya kazi, kutazama habari au kuwasiliana na wengine bila wasiwasi wa kumaliza data. Hii pia hunisaidia kuokoa gharama za data za simu. Hata hivyo ninapendelea kuwa na data ya simu kama cheticha dharura kwa mfano ikiwa wifi haipo au inaenda pole pole. Data ya simu inakuwa njia mbadala ya kuendelea na kazi au kupata taarifa muhimu. Hii hufanya niwe na uhakika kwamba nitakuwa na mtandao kila wakati. Kwa kifupi, wifi ni chaguo langu la kwanza kwa sababu ni haraka na rahisi lakini data ya simu inakua msaada muhimu pale inapohitajika. Kwa hivyo, napanga kutumia vyote kwa busara kulingana na mahitaji na mazingira yangu.

Kila siku, napenda kutumia programu ya simu inayo nisaidia kupanga na kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Kwa mfano, napenda kutumia programu za ujumbe kama WhatsApp au Telegram. Kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana haraka na marafiki, familia na wenzangu kazini. Kupitia hizi programu. Siwezi tu kuzungumuza bali. Pia kushirikiana kwenye kazi au kupata taarifa muhimu kwa wakati. Pia napenda kutumia programu za kumbukumbu au kalenda ili kupanga ratiba zangu. Hii inahakikisha kuwa sina kupoteza muda na kila kazi inakamilika kwa wakati. Programu hizo hunisaidia kujiandaa kwa siku inayofuata kukumbuka mikutano na kufuatilia malengo yangu binafsi. Kwa kifupi programu ninazo zitumia kila siku si tu burudani bali ni zana muhimu zinazo nisaidia kuwa na mpangilio kuwasiliana kwa urahisi na kufanya kila siku yangu kuwa yenye tija. Kwa njia hiyo simu yangu inakwua chombo cha kusaidia maisha yangu ya kila siku na kazi ya zangu.